Chakula nishawahi pika ni ugali na omena. Nilikiandaa vizuri sana na nikaanza kupika. Firstly, nilianza na ugali. Ugali ni kuchemsha maji na kuweka unga na kukoroga mpaka iive. Ikiiva na ta Uuuu.

Napendelea kusoma. Kusoma ni muhimu sana. Hata kuandika ni muhimu sana. But kusoma inatake minute kidogo kushida kuandika. Kuandika inatake minute kubwa sana. Kwa hivyo mimi kwangu napendelea kusoma badala kuandika ya hyo napenda.